Naam, kwa kawaida yangu, mimi nayapendelea mazingira ambayo ni tulivu. Sehemu ambapo, ninaweza fikiria na kufanya kazi bila usumbufu. Pia, napenda mazingira yenye mwanga na hewa safi. Hii hunisaidia kwa kutoa hewa safi na ambayo itakayofanya akili yangu kuwa makini na mwili kuwa wa afya. Pia napenda mazingira ambayo yana rasilimali za kutosha. Hivi ni vitu vifaa kama vile vya teknolojia na taarifa vinavyopatikana kwa urahisi. Zaidi ya hayo mi napenda mazingira ambayo ni yenye mvuto ama mazingira yenye motisha. Mazingira hii yanaboresha ubunifu na kunifanya kujifunza na kupanua ujuzi wangu. Mwisho kabisa napendelea mazingira ambayo yenye ushirikiano. Tunapo shirikiana na wafanyikazi wenzangu, tunasaidiana na hivyo uongozi wanatosha msaada wa kufaa.

Naam, mimi hupenda kufanya mazoezi asubuhi na mapema. Hii ni kwa sababu asubuhi, wakati wa asubuhi hamna joto jingi na hivyo ni vizuri mazingira hayo ni mazuri kwa mazoezi. Na ninafanya mazoezi ya mwili ili kuimarisha afya ya mwili na hii hunisaidia, husaidia mifupa yangu, misuli na moyo kufanya kazi vizuri. Either, mazoezi inanisaidia kuboresha mfumo wa damu na hii husaidia damu kusambaa vizuri na kuongeza oksijeni kwenye mwili. Mazoezi pia inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hii hunifanya kuwa na furaha na kupunguza hofu au wasiwasi. Jambo lingine ni kwamba ninapofanya mazoezi, hii hunifanya ama kuimarisha usingizi.

Naam, kinywaji ninachopenda zaidi ni, majibaridi. Majibaridi, ni muhimu sana kwa afya ya mwili yangu. Hii hunisaidia, kurejesha maji yanapo potea. Hasa wakati wajoto, au baada ya mazoezi. Na, majibaridi huchangia kudhibiti joto la mwili, kusaidia viungo kama vile figo na moyo kufanya kazi vizuri. Kinywaji kingine ni kwamba, ni maji ya asili ya matunda na maji ya juisi ya matunda, ambayo ni ya kiasilia. Naipenda kwa sababu hutengenezwa bila sukari, au kemikali. Na, matunda juisi hii, hutoa vitamini muhimu kama vile vitamini C na A na madini kama vile potassium, ambayo huimarisha kinga ya mwili. Na hii na juisi hii huisaidia kuongeza nguvu, kuboresha mmengenyo, wachakula na kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Kinywaji cha mwisho ambayo ni nayo ipenda, ni maji ya limau. Maji ya limau ni mchanganyiko wa maji, na juisi ya limau safi. Na kinywaji hiki, husaidia kusafisha mwili, kuimarisha mfumo wa mmengenyo wa chakula na kupunguza sumu mwilini. Maji ya limau, pia, husaidia kupunguza uchofu, kuboresha arufu ya mdomo na kudumisha afya ya ngozi.

Ama kwa hakika, mimi hupenda kukwea milima sana sana wakati wa jumamosi. Hii ni wakati ambapo tunajumuika na marafiki na kutembelea mahala pa takatifu kule mlimani. Kupanda milima kwa kawaida inaimarisha afya ya mwili. Hii hukuza misuli, huongeza nguvu na kuboresha afya ya moyo. Cha pili ni kwamba ninapopanda mlimani inaboresha pumzi na hii hunisaidia mapafu yangu kufanya kazi vizuri kwa kupumua hewa safi. Vile vile, kukwea mlima ina inasaidia mwili kwa sababu inapunguza msongo wa mawazo na pia yana mazingira asili ambayo hutuliza akili na kuondoa mawazo. Faida nyingine za kukwea milima ni kwamba huniongezea mapenzi ya mazingira na hii hunifundisha kuwa mtu wa dhamini na wa kulinda mazingira ya asili.

Naam, mimi hupenda aina ya keki ambayo ni ya chokoleti. Hii ina ladha tamu na laini. Na kwa sababu hupendwa sana katika sherehe, mimi hufurahia sana ninapo iona pale. Aina nyingine ya keki ni nayo ipenda ni keki ya strawberry. Na hii inaladha tamu kidogo na rangi ya kuvutia. Pia kuna aina ya keki ambayo ni ya vanilla. Aina ya keki hii ni nyepesi na yenye harufu mzuri na ni rahisi kuipamba. Hivyo basi mimi hufuraia ninapokula keki ya vanilla, keki ya chokoleti na pia keki ya strawberry. Ninapokula keki hizi nasikia nikiwa na furaha moyoni na utulivu na kujihisi ya kwamba nimekula keki yenye afya kwa mwili wangu.

Naam, mfereji wa TV ninaoufuata ni kama Ville Citizen TV, NTV na K24. Nikianza na Citizen TV, Citizen TV ni kituwe chenye watazamaji wengi sana na kinatoa habari za kila siku, vipindi, vya mjadala, burudani na michezo. Kwa hivyo, watu wote wanapenda kufuatilia matukio ya kitaifa na burudani katika mifereji hii. Cha pili ni mfereji wa NTV Kenya. NTV ni mfereji ambayo ni maarufu kwa habari za za kina, vipindi vya elimu, burudani na mashindano mbalimbali. Na kwa hakika, mfereji hili ni chaguo nzuri kwa wale wanaopenda kusoma habari na kupata maharifa pamoja na burudani ya kila aina. Cha mwisho mfereji ninayopenda ni K24. Napenda kuitazama K24 kwa sababu inajulikana kwa kupitisha habari vipindi vya michezo na show za burudani. Hii ni kituo kinacholenga kuhakikisha watazamaji wanapata mchanganyiko, wa habari na burudani kwa wakati mmoja.

Naam, nina mambo muhimu ninayofanya ili kuweka afya yangu iwe nzuri. Kwanza ni lishe bora. Ninahakikisha ya kwamba nimekula matunda, mboga, nafaka kamili na protini. Pia napunguza sukari, chumvi na mafuta mengi. Pili ni kwamba mimi hunywa maji ya kutosha. Hapa naangalia na kunywa angalau lita mbili za maji kila siku na hii husaidia mwili kufanya kazi vizuri na kuondoa sumu mwilini. Jambo lingine ninayofanya ili kuweka afya yangu nzuri ni kufanya mazoezi mara kwa mara natembea, nakimbia au kufanya mazoezi ya mwili angalau kwa dakika thelasini kila siku. Na hii husaidia moyo, misuli na kudumisha uzito mzuri. Jambo lingine ni kwamba napumzika vya kutosha. Nahakikisha ya kwamba nimepata usingizi wa masaa saba hadi nane wakati wa usiku. Pia napumzisha akili na hii hunisaidia kufanya kazi vizuri na na mwili kujirekebisha. Jambo lingine muhimu ni kwamba ninadhibiti msongo wa mawazo na hii inafanya ninahakikisha kwa kufanya shughuli za kupunguza msongo wa mawazo kama vile kutembea, kusoma au kutafakari. Pia nazingatia mazingira tulivu na muda wa burudani. Hii na hiyo ni chanzo muhimu kwa afya ya akili. Jambo lingine ni kwamba naepuka tabia hatarishi. Ninaepuka matumizi ya sigara, pombe nyingi au dawa za kulevya. Na kwa kawaida, vitu hivi huwa zinaadhiri mwili bali si mwili tu, bali pia akili. Na cha mwisho ni kwamba huwa nazingatia usafi. Ninaosha mkono, nasugua meno na mwili nakuosha mwili kila siku. Na usafi unazuia magonjwa na kuimarisha afya ya mwili kwa jumla.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali kwa nyama. Kwa kawaida wali hutoa nguvu na wali ni chanzo kikubwa cha carbohydrate na husaidia mwili kupata nishati ya kufanya kazi na shughuli za kila siku. Pia napenda wali kwa sababu inaimarisha mwili. Pia nyama ina proteini ambayo ni muhimu kwa kujenga na kudumisha misuli. Na pia, protini katika nyama na madini yaliyomo ndani yake husaidia watoto na vijana kukua vizuri. Hivyo basi, mimi kama kijana ninafaidika sana. Pia, nyama hutoa virutubisho kama vile iron ama chuma. Lina zinc na vitamini B12 vinavyohitajika kwa afya ya damu na mfumo wa never.

Naam, maendeleo ninayo penda kushuhudia katika jamii ni maendeleo kama vile ya usalama. Jamii inapo kuwa salama ambapo wizi, ualifu na vurugu vinapunguzwa. Pia, maendeleo nyingine ni utoaji wa ajira. Hapa kila mtu anastahili kupata fursa ya kupata kazi au kuajiriwa. Maendeleo nyingine ni hali bora ya kiuchumi. Hapa ni watu wawe nakipato cha kutosha na maisha yenye staha. Hii itasaidia jamii kuwa na ubora wake. Maindelo nyingine ni hali ya mazingira safi. Watu wanapo pata majisafi, hewasafi na mazingira ya sio na uchafu. Jamii huwa katika hali nzuri. Maendeleo nyingine ni jamii kuwa na ushirikiano na mshikamano. Na hii itafanyika wakati jamii inapoungana kwa heshima, upendo na kuwa na moyo wakusaidiana. Na maendeleo nyingine muhimu ni kwamba jamii inastahili kuwa na elimu bora. Na hapa watu wote wanastahili kuwa na fursa ya kupata elimu ya kiwango chajuu. Vile vile jamii inastahili kuwa na afya njema. Upatikanaji wa hospitali, madawa na huduma bora za afya ni faida kubwa kwa jamii.

Mimi ninapoanza mradi mpya sana sana nazingatia tambua na tambua wazo la mradi. Hapa naangalia tatizo au fursa niliyonayo na kufikiria wazo litakalotatua au kuleta manufaa. Ya pili ni kwamba nahitaji kufanya utafiti. Hapa nakikisha nimejua mahitaji ya soko, washindani na wateja watakaonufaika na mradi wangu. Cha tatu ni kwamba naandaa mpango wa miradi. Na hapa naandika malengo, hatua za utekelezaji muda na rasilimali zinazohitajika. Jambo lingine ni kwamba nakikisha ya kwamba nmepata rasilimali. Nakikisha kuwa fedha, kuwa na fedha, vifaa na watu wenye ujuzi wa kunisaidia mradi wangu. Jambo lingine muhimu ni kwamba naanza kwa hatua ndogo. Hapa nafanya kipimo kidogo kuona kama mradi unakubalika na kufanya marekebisho panapohitajika. Nyingine ni kwamba natangaza na kusukuma mradi wangu. Natumia njia za utangazaji ili kuwa ili wateja au jamii wajue kuhusu mradi wangu. Cha mwisho kabisa ni kwamba nafuatilia na kuboresha mradi wangu. Hapa nakagua maendeleo natambua changamoto na cha mwisho ni kwamba naboresha mradi kadri ninavyoendelea.

Naam mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi katika kazi yangu ni mafunzo ya ushirikiano. Hii imenifundisha kufanya kazi na watu wa tabia tofauti kwa mafanikio. Mafunzo mengine ni mafunzo ya usimamizi wa muda. Hii imenisaidia kupanga kazi, kuepuka, ucheleweshaji na kuongeza tija. Mafunzo mengine ambayo nimeyapata ama yamenisaidia katika kazi yangu ni vitendo kazini. Hii imeniwezesha kujifunza kufanya kazi hivyo kupata uzoefu wa haraka. Na mwisho kabisa ni nimejifunza kuwa na nidhamu na maadili ya kazi. Na hii imenijengea uwajibikaji, uwaminifu na bidii kazini.

Naam, somo nililolipenda shuleni ni somo la biashara. Kisa na maana ni kwamba, somo la biashara linasaidia sana katika maisha ya kila siku asa kwa mtu anayapenda kufanya kazi za binafsi au kuanzisha mradi wake. Hivyo basi, somo hili nilipenda kwa sababu linafundisha yafuatayo. Somohili linafundisha jinsi ya kuanzisha na kuendesha biashara. Pili ni linafundisha umuhimu wa kuokoa na kutumia pesa kwa hekima. Ingine ni kwamba linafundisha njia za kutambua fursa za biashara katika jamii. Na la mwisho ni kwamba somo hili lina ujasiri mali na mtu anaweza kujitegemea kimaisha.

Naam, michezo ninaoupenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Hii ni kwa sababu mchezo huu una burudani na furaha. Mchezo huu pia hujenga umoja na huleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Pia mchezo huu huamasisha mazoezi. Hii kwa kwa njia hii inaongeza hamu ya kushiriki michezo na kuishi kiafya. Mchezo hii pia inakuza vipaji kwa kwa watu tofauti tofauti. Na hivyo, vijana uendeleza ndoto zao za kimichezo. Mahala nililipo tazamia michezo hii ni kwenye rununga. Wakati ambapo timu ya Manchester City ilipo kuwa ikichuana na timu ya Arsenal. Vile vile, mimi ningependa kutazama mchezo huu kwa wakati mwingine tukiwa pamoja na marafiki zangu. Na kile ninacho hisi wakati ninapo tazama mchezo huu ni kwamba, ninajihisi nikiwa na furaha kwa sababu mchezo huu uleta watu pamoja na uboresha afya na maendeleo ya jamii.

Naam, mimi hupenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ninapofanya kazi nyumbani inaokoa muda na gharama. Hivyo basi hakuna kusafiri ama hakuna usafiri wa kila siku. Hivyo kuokoa nauli na muda. Pia kufanya kazi nyumbani kunaboresha uwiano wa kazi na maisha. Ninapofanya kazi nyumbani pia inaongeza tija na hivyo basi mazingira tulivu hunisaidia kufanya kazi kwa umakini. Vile vile, ninapofanya kazi nyumbani ninapunguza msongamano wa mawazo na msongamano na uchafuzi na hii hupunguza foleni na uchafuzi wa mazingira. Mwisho ni kwamba ninapofanya kazi nyumbani naboresha matumizi ya teknolojia na hii huongeza ujuzi wa kutumia vifaa vya kidijitali.

Nam, ni mewahi udhuria maonyesho ya sanaa. Hasa pale kwenye jiji la nakuru. Na hivyo basi, nilipoenda pale nilijifunza mengi. Kwanza kabisa, niliongeza elimu na maarifa. Hivyo basi, niliona mitindo mipya ya sanaa mbinu za kipekee na historia ya kazi za wasani. Vile vile nilichoona kule pia kilichochea ubunifu wangu na hii nilisaidia kufikiria kwa ubunifu na kupata motisha ya kuanzisha au kuboresha miradi yangu. Vile vile nilipoenda kule niliweza kusoma mengi na kujitia motisha ya kujifunza mambo mapya. Zaida ya hayo iliweza kujua kwamba muunganisho wa jamii inasaidia sana. Kwa maana maonyesho hiyo iliweza kualika watu kutoka tamaduni na mitindo tofauti ili kukuza uwelewa na umoja.

Naam, ili kulinda mazingira inapunguza taka. Kwa hivo mimi hutumia vitu venye uwezo ama narudisha na kurekebisha badala ya kutupa. Namna ingine ninayo fanya ili kuikulinda mazingira ni kwamba nahifadhi maji na nishati. Hivyo basi ninapo malizia huwa nawasha na zima taa na vifaa vizivyo tumika kwa muda uo. Pia natumia maji kwa busara bila natumia kiwango ambacho ninacho stahili kwa wakati huo. Pia ninapanda miti. Kwa kawaida, miti husaidia kupunguza uchafu wa hewa na kuhifadhi ardhi. Na hii huongeza umvua na kuthibiti joto. Njia nyingine ambayo mimi hutumia kulinda mazingira ni kuhifadhi wanyama na mimea. Na hivyo basi hii husaidia kuimarisha mazingira ya wanyama na miti kwa jumla. Mwisho kabisa mimi hulinda mazingira ili nihakikishe kwamba ardhi maji hewa na viumbe vyote vinaishi salama kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo.

Naam, mara nyingi, wikendi, mimi hupumzika na kujituliza. Ninapumzisha mwili na akili baada ya wiki yenye shughuli mingi. Vile vile, wakati wangu wa wikendi, mimi husoma na kujifunza kitu kipya. Nasoma vitabu, makala au najifunza ujuzi mpya. Zaidi ya hayo, wakati wa wikendi, mimi huwa na muda na familia na marafiki. Na natumia muda huo wa pamoja kwa michezo, chakula na mazungumzo. Na cha muhimu zaidi ni kwamba wakati wa wikendi nafanya kazi za nyumbani. Nasafisha, napanga nyumba na pia napanga vitu vyangu. Hali kadhalika, mimi hujiandaa kwa wiki ijayo. Napangilia ratiba, kazi na malengo yangu ili wiki ijayo iwe rahisi.